Zoezi nzuri ni lilojenga ni kupanga siku yangu kila asubuhi kabla ya kuanza kazi. Napenda kuandika majukumu yangu kwenye daftari au kutumia programu ya simu kama vile Google Keep. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo, kuepuka kusahau mambo muhimu na kuongeza ufanisi kazini.